Na mahusiano mazuri na wazee wangu, sio wazee wangu pekee yangu, na mahusiano mazuri na watu wa rika zote, wakubwa, watoto, wakike, wakiume, hivo, napenda kuweka mahusiano mazuri na kila rika, kwa sababu ndo misingi mizuri ambayo nimelelewa.